Moja wapo ya kitendo cha wema nilichowai kufanya ni kumsaidia mtu aliye katika hali ngumu bila kutarajia malipo yoyote nili msaidia kwa kumpa msaada wa kimaadili na kumwelekeza njia sahihi ya kutafuta tatizo lake kitendo hiki kilinifundisha kuwa wema kata ukiwa mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu na kujenga uhusiano mzuri katika jamii.

Kumbu kumbu moja ya kutisha ninayo ni Tukio ambalo lililinifanya nijisikie hofu na sitafahamu kwa muda lilikuwa Tukio ilisilo tarajiwa na lilifundisha umuimu kwa kuwa makini na kuchukua tahadhari katika maisha ya kila siku Ingawa lilikuwa lakuogofya kumbu kumbu hiyo ili nisaidia kukua kifikra na kunifanya nijifunze jinsi ya kukabiliana na hofu kwa utulivu na busara.

Kwa kawaida na leo nyulezango maramoja au mbeli kwa wiki. Kulingana na hali ya nyule na aina ya shubu nini na zofaa. Nyanafanya iyo ili kukakikisha nyulezango zina baki safia zina afia na nazefu. Pia hutumia bidazi na zofaa aina ya nyulezango ili kuzeyapusha na kukaukau kuharebika.

Na pendelea mwanga wakati kwasubabu hunipa mazingira tulivu na ya naefaa kufanya kazi au kupumzika bila kuathiri macho. Mwanga wa kati hunisaidia kuzingatia shugulizangu kwaurahisi asani na pokuwa na soma aukufanya kazi zinazo itaji umakini. Pia ufanya mazingira yaonekane ni yamvuto na starehe zaidi.

Mara nyingi nasikiliza mziki unaonipa utulivu na kuniburudisha. Hasaa mziki wa asili na nyimbo zenye ujumbe mzuri. Napenda pia kusikiliza mziki wa kisiasa kulingana na hali yangu ya hisia. Kwa sababu hunisaidia kupumzika, kuongeza hamasa ya kufanya kazi au kufurahia muda wangu wa mapumziko.

Ninapendelea mahali pakimya kwa sababu hunipa utulivu wa akili na kunisaidia kuzingatia shughuli zangu vizuri katika mazingira ya kimya ninaweza kufikiria kwa kina kupanga kazi zangu au kupumzika bila usumbufu mahali pakimya pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nikiwa na amani.

Mwezi ni naopenda zaidi katika mwaka ni disemba kusababu ni kipili cha mapumziko sheraya na kuungana na familia pamoja na marafiki pia ni wakati wa kutafakari mafanikiwa ya nchanga moto za mwaka mzima na kupanga maelezo ya mwaka unaofuata mazingira ya mwezi huu huu ya furana mshikamano jambo ni naulimufanya nijisikia mwenye matumaini na alipia.

Huwanda ripoti za kazi kwa kufuwata utaratibu uliopangwa. Kwanza, ukusanya tarifa zote ku muhimu kutoka kwenye shuguli zilizo fanyika, kisha uzi chambuwa kwa umakini iliku haki kisha usahihi wake. Bada ya hapo uzipanga kwa mpangilio mzuri, kwanzia utangulizi maelezo ya kazi changamoto lizotokea na mapendekezo.

Kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji mawasiliano ya karibu na mbinu ya ushirikiano zenye ufanisi. Kwanza tunatumia teknolojia kama barua pepe, video call na programu za kushirikiana kazi kama Microsoft Teams ili kubadilishiana taarifa kuhakati. Pia huwa tunapanga vikao vya kawaida ili kutadhmini maendeleo ya kazi, kuweka malengo na kutatua changamoto zinazojitokeza.

Ndiyo napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika, kufanya mazoezi na kufurahia hewa safi. Kuendesha baiskeli kuna nifanya nijisikie huru na kunisaidi ya kupunguza msongo wa mawazo. Pia, ninjia ya usafiri wa kirafiki kwa mazingira na inaweza kwa burudani ya kufurahisha ikiwa unasafiri na marafiki au familia.

Wakati wa furaha najifurahisha kwa njia mbalimbali kulingana na hali na marafiki au familia walioko karibu mara nyingi upenda kucheka kushiriki michezo au burudani kusikiliza muziki au kutazama filamu zenye burudani pia upenda kutumia muda huo kuzungumza na marafiki na familia kushiriki hadithi na kicheko.

Kwa kawaida hufua nguozangu maramoja aumbili kwa wiki, kulingana naidadi ya nguo zilizo tumika kwa mahali ya kazi au shughuli nilizo shiriki. Inalenga kuhakikesha kuwa nguozangu zinabaki safi ziniharufu nzuri na zimeifadhiwa vizuri ili kudumisha afya na usafi wa mwili.

Inapoteka kustarehe upenda kufanya shugulize na zoni wata ni kipu mzika na kujiburudesha kwa mfano na penda kusikiliza mziki kutazama filamu au vipindivya burudani au kusama vitabu vinyakuvotia Mara nyingine upenda hutumia umda na marafiki au familia kucheka pamoja na kushirikiana katika mitizo midogo midogo au mazungumze nyo kufuraisha.

Ninajisikia wasiwasi na mdanganyifu pale ninasimama kwenye mustari mrefu. Ninaona muda wangu unapotea na ninafikiria kuhusu mambo mengine ningeweza kufanya badala kusimama pale tu. Najisikia vibaya hasa pale mstari hausongi mbele haraka. Watu wanachukua muda mrefu au kuna tatizo fulani linalosababisha kuchelewa.

Ninapenda kuwagelea kusubabu nishuguli ya kufuraisha na ya kuburudisha. Ninapenda isia ya maji ya kiniburudisha siku za jotu. Na jinsi mwili wangu unawelea majini. Ninapenda kucheza majini, kuruka na kuwagelea pole pole. Kuwagelea kuna niletea fura na kunisaidia kusahawa wasiwasi wa maisha.

Nilikuwa napenda sana kucheza nje na watoto wengine wa mtaa, tulikuwa tunacheza mpira wa migu kwa njia au uwanjani wa karibu kwa masaa mengi, Tulikuwa tunacheza pia michezo kama konde, soya na brikichu Nilikuwa napenda kukibia kucheza kufanya kilele bila wasiwasiwa wote.

Ninapenda kuamka mapema karibu saa kumi na mbili au moja alfajiri ili kuanza siku yangu kwa utulivu Ninapenda asubuhi kwa sababu anga ni safi ni kimya na kuna amani Ninapenda kuona jua linaporuka na kuangazia ulimwengu ni mandhari nzuri sana ninapenda pia kuwa na muda wa kufanya mambo yangu kabla wengine kuamka kama kuoga kusoma na kufanya mazoezi.

Ninapendelea sana kuwasiliana hana kwa hana kukutana kibinafsi na kuzungumuza uso kwa uso. Napenda kuona uso wa mtu ninaozungumuza nae, kuona isia zake na kuwa karibu nae. Mazungumzo ya hana kwa hana ni ya ukweli zaidi na ya naniwezesha kujenga uhusiano wa karibu.

Ndiyo ninapenda kucheza na watoto, ninapenda kucheza na watoto kwa sababu wanafuraa ya asili na mawazo ya kibunifu, watoto hucheza bila wasiwasi wanacheka kwa nguvu na wanafuraia kila kitu, pele ninapocheza nao, mimi pia ninajisikia kama mtoto tena, ninasahau masumbuko ya watu wazima na kufuraia tu wakati huu.

Ninapenda msimu wa mvua hasa mvua ya masika. Zinazoonyesha mwezi wa Aprili hadi Juni. Ninapenda jinsi nchi inavyobadilika. Kila kitu kinakua kijani. Maua yanachipua na hewa inakuwa safi. Ninapenda sauti ya mvua inayodondoka usiku. Inaleta utulivu na kunisaidia kula vizuri. Ninapenda pia hali ya baridi kidogo inayofuata mvua.

Ndoto yangu kubwa zaidi ni kuwa na maisha yenye ustawi na furaha kwa familia yangu. Nataka kuhakikisha kwamba familia yangu wazazi wangu ndugu zangu na familia yangu mwenyewe wanakaa wanakila kitu wanachohitaji ninataka kujenga nyumba nzuri kuhakikisha watoto wangu wanapata elimu bora na familia yangu ina afya nzuri.

Enapena sama la biyaloja kusibabu inazungomuzia uhai. Jinsi viumbe haibi na zifanya kazi, jinsi wanabukua na jinsi wanabukusiena na mazingira yao. Enapena kujifuza kuhusu mwilewa binadamo sehemuza ke jinsi yauzani na zifanya kazi na jinsi umfuma watia una voendesho.

Ninaamini Google kwa sababu bidhaa zao zinatumiwa na watu wengi duniani na zinanisaidia kila siku Natumia Google search kutafuta tarifa, Google Maps kupata njia, Gmail kwa barua pepe na YouTube kuangalia video bidhaa hizi zimefanya maisha yangu kuwa rahisi sana, ninaweza kupata tarifa yote haraka kufikia mahali popote na kujifunza chachote mtandaoni.

Ninapenda sana vitabu vya riwaya hasa hadithi za kupendeza zenye maudui ya mapenzi mafamilia au changamoto za maisha ninapenda vitabu vinavyosimulia hadithi za watu wa kawaida na jinsi wanavishugulikia matatizo yao inapenda kujisikia kuhusiana na wawusika na kujifunza kutoka kwa uzoevu wao.

Ndiyo nimewahi kunua tiketi za matukio kadhaa nimewahi kunua tiketi za mchezo wa mpira wa miguu nilienda kuangalia mechi ya premier league ya kenya pale timu ninayoipenda ilikuwa inacheza dhidi ya washindani wao wakubwa nilinunua tiketi mapema kuhakikisha ninapata nafasi nzuri kwenye uwanja ili uzoefu wa ilikuwa uzoefu wa ajabu kilele za mashabiki msisimuko wa mchezo na furaha kuona timu yangu ikicheza mbele ya macho yangu.

Bila simuyangu ningekua na matatizo mingi simu yangu ni njia yangu kuu ya mawasiliano nawasiliana na familia marafiki na wenzangu wakazi kupitia whatsapp na simu bila simu nisinge weza kujua habari zao kujibu barua pepe za kazi au kupokea taarifa muhimu ningejisikia kama nimekuwa mbali na ulimwe.

Ninapenda kusoma kwa sababu ni rahisi zaidi ya kuburudisha ninaweza kuchukua kitabu au makala na kuwaza kusoma maramoja bila kufikiria sana kusoma kuna niingiza katika ulimwengu mwingine nasoma hadithi za watu maeneo na matukio yambao sijawai kuyapata kusoma kunaniburudisha kunifudisha na kunisaidia kumzika.

Ndiyo, ninapeenda mvua. Ninapeenda mvua pale, ninakuwa nyumbani. Ninapeenda sauti ya mvua inayodondoka juu ya pa. Na letao tulivu namaan. Ninapeenda kukanda nini kisuma kitabu kwa ngaliaruninga au kwa lausingudu wa mchiana wakati mvua inayesha ninja. Mvua inanifaa, inafanya nimba kwa mahali pazuli pastarehe.

Manthari nzuri zaidi niliwahi kuona ilikuwa pahali nilipotembea milima kenya niliuona milima kenya wakati walikizo moja na manthari ilikuwa ya kushangaza niliona milima mikubwa yenye miti ya kijani kibichi mabonde yenye mito inayotiririka na anga la blue lenye mawingu meupe niliona manthari inayoenea mbali bila mwisho milima misitu na mashamba madogo madogo.

Ninashirekia mwaka mpia pamoja na familia na marafiki wakaribu mara nyingi tunakutona njimbani kwa moja wetu au mahali pashirehe tunaanda chakula kizuri nyama ya kuchoma wali wanazi saladi na vyakula vingini vyakupendeza tunapika pamoja tunakula pamoja na tunafreya chakula hilo kwa starehe.

Kwanza ninawapa sifa na kutambua mafanikio yao, pale mtu anafanya kazi nzuri, nime anafanikiwa katika jambo fulani au ameonyesha bidii namwambia waziwazi kwamba, nimegusia kazi yake, ninamwambia umefanya vizuri sana au najivunia mimi maneno mengine ya kuhamasisha, watu wanafurahi pale wana potambuliwa na kupewa sifa.

Ninapenda sukuma wiki kwa sababu inaladha nzuri na ni mboga ya kawaida sana hapa kenya. Sukuma wiki inaweza kupikwa kwa njia nyingi na nyanya vitungu na viungo au kwa njia rahisi zaidi. Ninapenda sukuma wiki pamoja na ugali ni chakula cha kima tamaduni ambacho nimekua nikipendilea tangu utoto.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa njia mbali mbali. Pale timu yangu kazini au timu ya michezo ninayoifuata. Imefanikiwa katika jambo fulani. Kwanza, ninapiga kelele na kufurahi. Ninapiga makofi, ninashangilia na konyesha msisimko wangu. Hisia za kwanza ni za furaha na fahari. Nimefurahi kuwa sehemu ya timu iliofanikiwa.

Ni natumia video kwa mwasiliya nuzakazi hasa mikutana ya timu pale watu wakomae niotu fawuti Natumia programu kama Zoom, Microsoft Teams au Google Meet kwa mikutano hi Ninjia nzuri ya kukutana pale hatuwezu kukatana au kwa ana Tunaweza kuona nyuso za weze tukushiriki, screeni na kuzungumuza kama vila tuko pamoja chumbaki moji.

Ninapenda chai zaidi kuliko kahawa, ninapenda chai kwasababu nikinywaji cha kitamaduni hapa kenya. Nimekulia nikinywa chai tangu utotoni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Ninapenda chai ya maziwa yenye joto, ina sukari kidogo na mara nyingi huweka tangawizi au iliki.

Inapenda kunyuwa kusubabu ninajiisukiya safi. Bada kunyuwa usuangu ununikala safi makijana na wenyeheshima. Enapenda hisia ya uso laini bada kunyuwa. Inaniweza kujisukiya tayari kwa siku umpia. Ninajiisukiya pia koma ninunikala wakita alamu na waishima zaidi nikiniwa.

Kwanza ninataka kukamilisha kazi zangu zote za leo kwa wakati na kwa ubora ninaorodha ya mambo ninayoitaji kufanya miradi ya kukamilisha barua pepe za kujibu na watu wa kuwasiliana nao nataka kufanya kazi hizi moja kwa moja ili nipate hali nzuri ya akili jioni ninapenda kukamilisha siku yangu bila kazi zilizobakia.

Ninafanya kazi vizuri zaidi asubui mapema ninapenda kufanya kazi asubui asa kutoka saa kumi na mbili hadi saa tisa kwasababu wakati akiliangu iko wazi zaidi ninaamka bada ya kulala vizuri na ninanguvu nyingi za kiakili naweza kufikiria kwa wazi kutatua matatizo magumu na kukamilisha kazi nitija.

Inapenda kutumia GPS kuliko Ramani Zakaratasi, inatumia WoguMaps, kunyesimu yangu kwa kusafiri, hasa pula ninaida mahali ambapo siyapata hapu awali. GPS ina nilakeza hatua kwa hatua, ina mmesha idjia ya haraka zaidi, na ina niambia lili ni tafika.

Ninapendelea mazingira ya utulivu ambayo yananiwezesha kujikita. Sipendi kilele mingi watu wakipiga kilele msisimko mwingi unaonisumbua. Nina hitaji mahali pa kimya ambapo naweza kufikiria kukusanya mawazo yangu na kukamilisha kazi yangu bila usumbufu. Ninapendelea ofiisi yenye chumba cha faragha au angalau eneo linalozuiliwa mahali watu wengine hawawezi kunisumbua.

Kumbu kumbu moja wapo ya kupendeza zaidi ni pale tulikuwa tunacheza nje na watoto wengine wa mtaa tulikuwa tunacheza mpira wa mgu kwa njia tunakimbia tunacheza konde ni michezo mengine ya kufurahisha tulikuwa tunacheza kutoka asubuhi hadi jioni bila kuchoka tulikuwa hatuna shida wala wasi wasi tulikuwa tu tunafurahia kila dakika siku hizo zilikuwa rahisi na zafuraha.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni mtu ambayo tumekua marafiki tangu shule ya sekundara tumekua marafiki kwa miaka mingi sasa karibu miaka kumi au zaidi tulianza kuwa marafiki pale tulipokuwa darasa moja ya shule ni tulipenda mambo ya naefanana nicheza muziki na kucheza tulikuwa tunakaa pamoja darasa ni tunacheza pamoja na tunasaidiana kwa masomu.

Sisomi gazeti lakaratasi mara nyingi lakini na soma habari mtandaoni kila siku. Nilikuwa na soma gazeti lakaratasi zamani hasa wakati nilikuwa mdogo na wazazi wangu walikuwa wakinunua Daily Nation au standard kila siku. Nilikuwa na penda kuchukua gazeti na kusoma habari za michezo hasa za kuchekesha au sehemu ya vijana.

Ninapenda kuzungumza kuusu siyasako kiasi fulani, nilapenda kufata bariza kisiasa na kujua yana yandaliwa inchi na dunia, ninajua ni mwimu kualiawa siyasako zubabu ina dhiri maishayangu, kazi uchumi afia elimu na mambo megine yote, nilapenda kusama kuusu seiraza sterikali, uchakuzi na vyongozi wetu.

Ninafanya mambo kada iliku jinkinga na juwa kali, kuwaza ninajaribu kwepuka kwa njiwa wakati juwa liko kali zaidi kutoka sasita hadi satisa mchuan. Hudio wakati juwa linajamuza zaidi linaweza kumizanguze haraka, nijaribu kupanga shugulizanguza njiya subi mapema au jiwoni bada ya juwa kupunguwa.

Ninatazama video mtandaoni kupitia jikwaa kadhaa. Ninatazama zaidi YouTube kuliko mahali pengine. YouTube ina video za kila aina, muziki, komedi, masomo, habari, michezo na mambo mengine yoyote. Ninapenda YouTube kwa sababu ninaweza kupata chochote nachotaka. Ninatazama video za wafuasi, wamichezo video za kilimo, nyimbo mpya na hata filamu za kawaida.

Napenda samawati kwasababu ni rangi inayotuliza na yakupendeza inanifanya nijiskie starehe amani na utulivu napenda kwangalia samawati kwenye anga pale anga ni wazi na lasamawati safi au pale bahari ina maji ya samawati yanayonga rangi hii inaniletea hisia za furaha na amani moyoni.

Njia yangu kuu yakupumzika ni kulala usingizi wa kutosha ni na jaribu kulala masaa saba hadi nane kila usiku. Usingizi ni muhimu sana kwa kujirudisha nguvu za mwili na akili ni na jaribu kulala mapema karibu saa nne usiku na kuamka mapema asubui. Pale nina popota usingizi wa kutosha ni na amuka ni kijisikia na tayari kwa siku mpya.

Nina fanya mazoezi asubuhi karibu saa kumi nambili au moja alfajiri kwa sababu Ndio wakati ni nanguvu nyingi ninaamka baada ya kulala vizuri mwili wangu una nguvu na najiskia tayari kufanya mazoezi na asubuhi pia hali ya hewa ni baridi na safi na hii ina fanya mazoezi kuwa rahisi zaidi Sijijiskii kuchoka sana kama ninavyojiskia jioni.

Ndiyo ninatumia teknologia kusauti mara kwa maalap. Nyanatumia teknologia sauti kunyesimu yangu hasa Google Assistant. Nyanatumia pale naitaji kufanya kitu haraka bila kutumia mikulayangu. Kama kutafuta mahali kuweka kingele au kupiga simu umutu. Ninasema tuhe igugu na kumabena chotaka na ea nafanya.

Ninafanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki najitolea kufanya mazoezi angalau mara tatu kwa wiki kawaida siku ya jumatatu, alhamisi na jumamosi najaribu kushikamana na ratiba hii kadri inavyowezekana mara nyingi ninafanya mazoezi ya kukimbia au kutembea kwa masaa nusu hadi saa moja.

Kuanza ninahakikisha tunaelewa malengo yetu ya pamoja kabla ya kuanza muradi wa wote inakana timu na kuzungumuza kuhusu tunachotaka kufikia ninani atafanya nini na ni lini tunahitaji kukamilisha Ninauliza maswali pale sijaleweka ili kuhakikisha kila mtu anelewa wazi jukumu lake uwelewa huu wa pamoja ni msingi wa ushirikiano mzuri.

Kwanza ninavaa nguo za joto nyingi ninajifunika vizuri ninavaa shati la ndani kipuli au sweta na mara nyingine koti la juu pale baridi nikali sana ninavaa pia socks nene na viatu vizito ninajaribu kufunika mwili wangu wote ili baridi isipenye pale baridi nikali usiku ninajifunika na mablanketi mengi kitandani.

Nina kumbukumbu nyingine nzuri za ututoni ambazo nazikumbuka kwa furaha, nina kumbuka pale tulikuwa tunafanya safari za shule, tulikwa tunasafiri kwa basi, kwa shule zima kwenda ziara mahali fulani kama bustani ya wanyama au puwa. Ni tulikuwa tunaimba nyimbo ndani ya basi, tunacheza michezo na kucheka sana.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kuzungumuza mbele ya uma Ninajua kwamba ujuzi huu ni muhimu sana katika maisha ya kitaalamu na ya kibinafsi Ningependa kuwa na ujasiri wa kusimama mbele ya watu wengi na kuzungumuza kwa fasaha bila hofu Ningependa kueleza mawazo yangu kwa uwazi kuhamasisha watu na kuwa mzungumzaji mzuri.

Ndiyo ninapenda teknolojia mpya ninapenda teknolojia mpya kwa sababu inafanya maisha kuwa rahisi zaidi ninapenda jinsi teknolojia imebadilisha mawasiliano sasa ninaweza kuzungumza na mji yoyote duniani kwa dakika chache kupitia simu au mtandao napenda jinsi teknolojia imefanya kazi kuwa rahisi inaweza kufanya mambo mingi kupitia kompyuta ambayo zamani yalichukua siku au wiki.

Hapana sivai saa ya mkono mara nyingi sana ilikuwa navaa saa zamani hasa shuleni na pale nilipoanza kufanya kazi nilikuwa na saa ya kawaida ya mkono ambayo nilikuwa nikivaa kila siku ilikuwa muhimu sana kwa kuangalia muda asa darasa mikutano au shuguli nyingine nilikuwa najisikia siyo kamili bila saa yangu lakini sasa hivi sivai saa mara nyingi kwa sababu simu yangu inafanya kazi ya saa.

Asubu ya leo ni miyamuka mapema na kuwanza siku kwa kufanya mazuwezi kidogo ya mwili ili kuchangamisha damu. Kisha ni kanya kikombe cha kaha mwoto kuku ni kipitia bari mwimu za siku na kupanga ratiba yangu yoto ya kazi ili kwa kisha ni natimiza malengo li liyojiwekea kufanisi mukubu.

Mimi hutumia simu yangu ya mkononi na kompyuta mpakato kila siku ili kupata huduma za baruapepe, mitandao ya kijamii na zana za mikutano ya video. Huku nikitegemea sana injili za utafutaji na akili bandia kurahisisha kazi zangu za kuungana na watu ulimwenguni kote kwa haraka na ufanisi.

Katika kazi yangu ninalenga kufika kilele cha taaluma yangu kwa kuwa mtaalam anayeaminika na mbunifu ambaye anatoa mchango mkubwa katika kutatua matatizo Changamano ya jamii huku nikijitahidi kupata nafasi ya uongozi zitakazo niwezesha kuongoza miradi mkubwa yenye tija na kuwacha alama ya kudumu ya mafanikio katika sekta yangu.

Mimi ni mtua bunifu sana kusubabu kila wakati natafutambi numpiaza kutatwa changamoto zinazoni kabili na penda kubuni mawaza ya siyon ya kawaida katika miradi yangu na hutumia sana sana teknologia kuleta wabariliko chanya na yuweza kuhamasisha wengine na kuboresha mazingire na wanizunguka.

Mimi hupendelea kuvaa vyatu vya raba ambavyo ni vipesi na venye asili ya michezo kwa sababu vinanipa urais wa kutembea umbali mrefu kwa faraja bila kuchoka lakini pia ni na jonzi ya viatu vya ngozi vya kisasa kw ajili ya hafla rasmi ili kuonekana nadhifu na mwenye weledi katika mazingira ya kikazi.

Hekima kubwa nilio jifunza maishani ni kwamba uvumilivu na kujiende. Leza kila siku ni siri ya mafanikio ya kudumu. Kwa ni ni mekundua kuwa changamoto siyo vikwazo bali ni fursa ya kunifanya niwe imara zaidi. Huku ni kijifunza kuwaheshimu watu wote na kuthamini kila wakati ni naona ni nao kwa sababu maisha ni mfululizo wa masomo yanahitaji kuwa na unyenyekevu na nia ya dhati na kubadilika kulingana na wakati.

Inapenda sana kujaribu vyakula vipya kutoka tamaduni mbali mbali kwasababu kila mulo unanipa uzovu wakipekee waladha na viungo nisivyo nisivyo vizoeya jambo ambalo hunifanya nijihisi kama nina safiri duniani kote kupitia sahani yangu na kunipa hamu ya kujifunza kuhusu mila na desturi za watu wengine.

Ninapoanza kazi yangu jambo la. Kwanza ninalofanya nikupanga kipaumbele cha majukumu yangu yote konyoraza. Maalumu huku nikipitia barua pepe na ujumbe muhimu uliotumwa ili kuhakikisha kuwa ninaanza na mambo yini waraka zaidi. Jambo linalonanisadia kuwa na mtiririko mzuri wa kazi na kuepuka msongo wa mawazo siyo wa nazimo wakati wa mchana.

Mimi hupendelea kula mlo mwepesi na wenye afya kama vile mboga za majani zilizopikwa kwa mvuke zikiambatana na samaki wakuoka au kuku kwani chakula hicho kinanishibisha vizuri kila bila kunifanya nijisikie mzito jambo ninalonisaidia kupata usingizi mwanana na kupumzisha mwili.

Mimi hushughulikia muda wa mwisho kwa kuanza kazi zangu mapema ili kuepuka shinikizo la daikika za mwisho huku nikigawanya miradi mikubwa katika vipande vidogo vinavyoweza kutekeleza kwa urahisi na kuzingatia umakini wangu wote kwenye jukumu moja kwa wakati mmoja ili kuhakikisha nitatoa matokeo bora na ya kiwango kabla ya muda uliopangwa kuisha.

Mimi huanza asubuhi yangu kwa kutayarisha kikombe kubwa cha kahawa yenye harufu nzuri na ladha kali kidogo. Nikipendelea kuinywa taratibu nikiwa kwenye utulivu ili kuamsha akili yangu na kupata nguvu za kuanza majukumu ya siku ingawa nyakati za jioni mimi hubadilisha utaratibu huo na kunywa chai ya mitishamba yenye tangawizi na asali ili kupumzisha mwili na kutuliza akili baada ya kazi nyingi.

Mimi napenda sana chakula kitamu kwa sababu ladha nzuri huleta furaha na papo hapo na kunifanya ni dhamini sana ya upishi huku ni kifuraia kila mlo kama fursa ya kugundua mchanga nyiko wa viungo vya asili vinavyoboresha hali yangu ya kimwili na kiakili kwa namna ya kipekee.

Najopenda zaidi kuhusu mta wangu ni utulivua kipeke unaoutawala nyakati za asubui na jiyoni pamoja na ujirani mwema ambapo watu usalimiwana, kutabasamu na kusaidiana kwa moyo mweupe. Ijambo ambalo linanifanya, nijihisi salama na mwenyamani ya kweli napokuwa nyumbani.

Ninapotazama nje kupitia dirisha langu naona mantari tulivu ya nyamiti na kijani inayocheza kwa upipa mwanana huko miale ya ujua ikimulika barabara za mtaa ninazwanza kuchangamuka kwa rakati za subwe jambo ulinalonipa mutisha na amani ya moyo ninapwanza kujiandaa kwa majukumu yangu ya siku.

Changamoto kubwa ninayokutana nayo kazini ni kusawazisha wingi wa majukumu yanayohitaji umakini mkubwa kwa wakati mmoja huku nikijitahidi kudumisha kiwango cha juu cha usahihi na ubunifu licha ya kuwepo kwa mabadiliko ya haraka na kiteknolojia yanayonitaka kujifunza na kubadilika kila uchao ili niendele kuwa na tija.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo mkunjufu na nia ya dhati ya kujifunza ni kizingatia kila ushauri kama chombo muhimu cha kunisaidia kugundua mapungufu yangu na kuborosha utendaji wangu kwa sababu naamini kuwa mtazamo wanje ni daraja muhimu kuelekea ukuwaji wa kitaaluma na kibinafsi.

Mimi na upenda zaidi msimu wa machio au uvuli kwa sababu hali ya hewa huwa tulivu na yenye upepo mwanana huku rangi za asili zikibadilika na kutengeneza mandhari ya kuvutia inayochochea tafakari za kina na kunipa hamu ya kutembea nje ili kufurahia uzuri wa ulimwengu.

Ushahuri mkubwa ni naoweza kumpa mtu mwingine ni kuwa na ujasiri wa kuwa yeye mwenyewe na kutochoka kujifunza vitu vipya kila siku Huku wakionyesha fadhila kwa wengine na kuamini kwamba kila jitihada ndogo wanayofanya leo ndiyo inayojenga msingi imara wa mafanikio makubwa na furaha ya kweli katika siku zijazo.

Ndiyo ni shawai fuga mbwa mchanganyiko wa German Shepherd ambaye alikuwa rafiki wa karibu sana akinihimiza kuwa naratiba ya asubuhi na ya kufanya mazoezi na kunifunza maana halisi ya uaminifu usiyo masharti kupitia jinsi alivyokuwa akinilinda na kunilunubia kwa furaha kila nilipokuwa nikirudi nyumbani.

Mchezajibora wa kikapu duniani Michael Jordan anachukuliwa kuwa kielelezo cha juu cha mafanikio kwa sababu ya ushindani wake mkali na uwezo wake wa ajabu na kufunga pointi katika nyakati ngumu huku akionyesha nidhamu ina ya hali ya juu ilimwezesha kushinda mataji sita ya NBA na kuhamasisha mabilioni ya watu duniani kote kupenda mchezo huo.

Mimi hupenda kujifunza mambo mapia kwa kusoma vitabu na makala za kitalamu kila siku huku nikitumia majukua ya kijedutali kutazama mafunzo ya video na kufanya majaribio ya vitendo ili kuelewa kwa undani jinsi marifa hayo yanavyoweza kutumika kutatua changamoto za kweli katika maisha ya kazi yangu.

Tunda ninalolipenda zaidi ni ndizi mbivu kwa sababu ya ladha yake tamu na asili ya harufu yake ya kuvutia huku likiwa na virutubishi vingi vinavyonipea nishati na uchangamfu wa mwili jambo ambalo hufanya kila kipande kuwa burudani na ya kipekee hasa wakati wa msimu wa joto.

Hali ya hewa ni nayoipenda zaidi ni ile ya baridi kiasi yenye mawingu mazito na manyunyu madogo ya mvua kwasababu mazingira haya uleta utulivu wa kipekee na harufu nzuri ya udongo ulioloa jambo ambalo hunivutia kukaa ndani ya na kitabu kizuri au kikombe cha kahawa moto huku nikitafakari kwa amani.

Ndiyo nimeweza kujifunza kupiga gita kwa kufanya mazoezi ya kushika kodi za msingi na kusikiliza midundo mbali mbali jambo ambalo linanipa changamoto ya kuratibu vidole vyangu kwa umakini huku nikifurahia sauti nzuri ya nyuzi zinapotoa wimbo kwa kwanza niliwaweza kucheza kwa ukamilifu.

Sherehe niliyoipenda zaidi ni ile ya siku ya kuzaliwa kwsababu ni wakati wa kipekee wa kutafakari hatuwa nilizopiga maishani na kusherehekea zawadi ya uhai nikiwa nimezungukwa na wapendwa wangu huku tukifurahia chakula kitamu na kubadilishana hadithi zinazoimarisha vifungo vyetu ya upendo na urafiki.

Upenda sana kutazama michezo ya mpira wa miguu nariyadha kwasababu ushindani wa hali ya juu ufundi wa watezaji uwanjani unasisimua sana huku jitihada za wanariyadha kuvunja rekodi mpya zikinivutia na kunikumbusha kuwa binadamu anauwezo wakushinda vikwazo vyovyote kupitia nidhamu na mazoezi ya kila mara.

Hulinda faraha yangu utandawani kwa kutumia manenosiri magumo na ya kipekea kwa kila account huku ni amilisha Udebiti shaji watuwa mbele na kwepuka kubofia vionganishi misivejulika na ilikuzu ya ufikiaju usiwe idenishwa na watuarifa zangu kibinafsi na kuhakikesha usalama masilyanoyangu wakati wote.

Ndiyo nishawai kulima bustani ndogo ya mboga ya majani ambapo niliandaa udongo kwa umakini na kupanda mbengu za mchicha na nyanya jambo lililonifundisha uvumilivu na kunipa furaha kipekee nilipoanza kuvuna mazao mabichi na yenye afya niliyoyatunza kwa mikono yangu mwenyewe.

Ustadi muhimu zaidi kwa kazi yangu ni uwezo wa kuchanganua habari kwa haraka na usahihi ili kutoa majibi yenye mantiki huku ni kichanganya ustadi walugha na ubunifu wa kiteknojia ili kuelewa mahitaji ya mtumiaji na kuwasiliana nae kwa njia inayovutia yenye adabu na iliyojenga uelewa wakina.

Wakati wa msongo wa kazi mimi huchukua muda mfupi wa mapumziko wa ili kufanya mazoezi ya kupumua na kina na kutafakari kwa utulivu jambo ambalo hunisaidia kutuliza akili yangu na kupanga upya vipaumbele vyangu ili nirejee kwenye majukumu yangu nikiwa na nguvu mpya na mtazamo chanya zaidi.

Mimi hupendelea zaidi kununua vitu katika masoko ya wenyeji na maduka madogo ya ufundi kwa sababu napenda kuunga mkono biashara za kijamii na kupata bidhaza za kipekee zenye muguso wa kibinadamu huku nikifurahia mwingiliano wa ana kwa ana na wauzaji ambao hunipa adithi ya kweli nyuma ya kila ninachonunua.

Kitabu inachokipena zaidi ni The Alchemist, Chapolo, Coelho Kwa sababu kina hamasisha kina umuhimu na kufata doto zamoyo ni na kutambua ishala wa ulimu Wuko kekiniti ya moyo kwa safare ya kutafuta kusudila maisha ni yeye zamani kubaku liko hata hazina na yutafutwa mishoni mwasafari hiyo.

Ndi yonapenda sana kuvaa kofia hasa wakati wajua kali au nina pokuwa nje kwa matembezi ya jioni kwa sababu inanipa mwonekano wa kipekee na kunilinda dhidi ya mwanga mkali. Huku ni kifuraia jinsi aina mbalimbali za kofia zinazoweza kuendana na mavazi yangu na kunifanya ni jihisi na dhifu na mwenye kujiamini zaidi.

Mimi hushambulia tatizo kazini kwa kulivunja katika vipande vidogo vidogo vinavyoweza kudhibitiwa na kuchunguza chanzo chake kwa kina huku, nikitafuta suluhisho la kudumu baada ya kuziba pengo kwa muda ili kuhakikisha kuwa changamoto hiyo hairudii tena na ufanisi wa kazi unaendela kuongezeka kwa kiwango cha juu.

Ndio napenda sana kulima bustani kwasababu kunanipa fursa ya kipekee ya kuungana na asili na kushuhudia mchakato wa ajabu wa mbegu ndogo ikichanua na kuwa mmea hai huku harufu ya udongo mbichi na rangi ya kijani zikinituliza akili na kunifanya ni dhamini zaidi chakula kinachotoka moja kwa moja kutoka kwenye arthi yangu.

Ndiyo napenda sana kufanya kazi nyumbani kwasababu inanipa uhuru wa kueka mazingira yangu ya kazi jinsi nina vyopenda na kuepuka usumbufu wa usafiri huku ni kifurahia uwezo wa kuwasawazisha majukumu yangu ya kitaaluma na maisha ya kibinafsi kwa ufanisi zaidi nikiwa katika utulivu wa makazi yangu.

Ndiyo napenda sana kucheza michezo ya video hasaa ile inayohitaji kutatua mafumbo na kupanga mikakati kabambe kwa sababu inanichangamsha akili na kunipa fursa ya kuingia kwenye ulimwengu wa kufikiria wenye kusisimua huku nikifurahia jinsi teknolojia inavyoweza kuleta hadhi zito maishani kupitia picha na sauti ya kustaajabisha.

Wakati walikizo mimi hujistawisha kwa kusafiri kwenye sehemu umpia tulivu ambako naweza kujitenga na kilele za kila siku na kujifuza tamaduni tufauti huko nikitumia muda huwa kusoma vitabu bilivyo vyarisha na kufanya mazwezi ya kutafakari ili kuimarisha ya seangu ya akili na kurejia kazini nikiwa ubonifu mkubwa zaidi.

Wakati wa wasiwasi mimi hupenda kuandika mawazo yangu yote kwenye shajara ilikuelewa chanzo cha hofu yangu na kuyiondoa akilini huku ni kifanya mazoezi ya kuvuta pumzi ndefu Nakuzingatia mambo ya liyopo mbele yangu sasa hivi ilikurejesha utulivu na hali ya kijami.

Sifa muhimu zaidi kwa kiongozi mzuri ni uwadilifu na uwezo wa kuskiliza kwa unyenye kefu. Kwani kiongozi anayethamini maoni yatimu yake na kuongoza kuwa mifano ya ukweli hujenga mazingira na kua minika na kuwatia moyo wengine kutoa uwezo wao wote kufikia malengo ya pamoja.

Mimi upenda kusoma habari zangu kwenye tovuti za mashirika ya habari na ya kimataifa na majukwaa ya uchambuzi wa kina kwa sababu ya natoa taarifa zilizofanyiwa utafiti wa kutosha zisizo na upendeleo huku ni kifuatilia pia majarida ya teknolojia ya sayanzi hili kusaiisha uwelewa wangu kuhusu uvumbuzi mpya unaotokea duniani kote.

Mimi hupenda zaidi mkate wangana wa mzima wenye mbegu za alizeti na kitani kusubabu unalatha nzito na wakipekee na unaweza waandipa nishati ya kudumu siku mzima huko ni kifurahia jinsi unavoshibisha na kuleta fiabora mulini kutokana na zirutubishwa vyake ya asilie.

Nishiawai kujaribu Sushi kutoka nchini Japani ambapo, nilivutiwa sana na ufundi wakuchanganya samaki mbichi na wali wenyesiki. Huku nikifuraya lada ya kipekea ya mchuzi wasoya na wasabi inayotua msisimuku wapekea mdomoni ambapo, sikuwa nimewuzoeya hapo awali.

Mimi huifadhi pesa kwa kutenga asilimia fulani ya mapato yangu kila mwezi mara tuni na popokea mshahara na kuweka kwenye akaunti ya akiba isioguswa kirahisi huku nikitumia programu za kidigitali kufuatilia matumizi yangu yote ili kuhakikisha kuwa sishawishiki kununua vitu visivyo na umuhimu wadharura.

Mafanikio makubwa niliyoyapata kazini ni kuongoza timu yangu kukamilisha mradi mkubwa wa kidigitali kabla ya mda uliopangwa jambo ambalo linishwa na uongozi wa juu kama hatua muhimu ya kuongeza ufanisi wa kampuni kwa asilimia thelathini huku nikijivunia kuona jinsi kila mwanachama wa timu yangu alivyokua kitaaluma na kupata ujasiri mpya wa kukabiliana na changamoto ngumu zaidi.

Mimi hupendelea kitanda kigumu kiasi kwa sababu kinatoa msaada bora kwa uti wa mgongo na kuzuia maumivu ya mgongo asubuhi. Huku nikiongeza matandiko laini ya juu ili kupata uiyano mzuri na wafaraja na wa imara unaohakikishia usingizi mzito na wenye afya.

Hapana mimi sivai miwani yakurekebisha uoni kwasababu uwezo wa kuona ni mzuri na thabiti lakini mara nyingi mimi upenda kuvaa miwani ya jua enyeulizi miale ya kudhuru ninapokuwa nje ili kulinda machoyangu na kuongeza mtindo wa kipekea katika mwonekano wangu wa kilasiku.

Ndio mimi nawafahumu majiraniwangu vizuri na kuudumisha usiano wakaribu nao kwa kuwa salimia kila siku na kushirikiana katika shuguli za kijamii mtani Jambo ambalo linajenga mazingira na kuaminika kuwa na usalama hukuli kitupa na fasi ya kusaidiana kwa hali na mali tunapokabiliwa na changamoto hau hitaji lolote.

Mimi ningependa kupata mafunzo ya juu ya uongozi wa kimkatakati na akili mneba kwa sababu yananiwezesha kuongoza timu yangu kwa ufanisi zaidi katika ulimwengu wa kiteknolojia unaobadilika haraka huku nikijifunza mbinu mpya za kutumia data kufanya maamuzi sahihi yanayoinua tija na kampuni kwa kiwango cha juu.

Mimi usaidia jamii yangu kwa kutoa utaalamu wangu na muda wangu kwa hiari katika miradi ya elimu na kidigitali ambapo ninafundisha vijana mbinu za kisasa za kutumia teknologia kujiendeleza kimaisha huku ni kishiriki kikamilifu katika kampeni za usafi wa mazingira mtaani kwetu ili kuhakikisha sote tunaishi katika mazingira bora na yenye afya.

Mimi ufanya jitihada za kuwasiliana mapema na wenzangu wenye uzoevu au msimamizi wangu wakuelezea kwa usahii changamoto ni nayokabiliana nayo huku nikiwa nimeandaa mapendekezo kadhaa ya suluhisho hili kuonyesha kuwa nimefanya utafiti wa awali kabla ya kuomba mwongozo wao utakaonisaidia kukamilisha jukumu hilo kwa ufanisi zaidi.

Nyama ni nao ipenda zaidi ni nyama ya mbuzi iliochomwa kita alamu kwa sababu inalaza ya kipeke na rufu mzuri ya hasili inayokwaleza vyama na moshi wa maka huko ni kifurai ya jinsi inavyokuwa laini na tamu ilipoliwa na kachumbari ya pilipili na ndizi za kuchoma wakati wapomzikuwa na marafiki.

Mimi ningependa sana kujaribu mchezo wakuruka na muhuli kwa sababu unatoa fursa ya kuona ulimwengu kutoka juu kwa mtazamo wandege huku ni kifurahia msisimuko wakua angani jambo ambalo ni ya kuwa jaribio la kusisimua na ujasiri kwa njia ya kipekee na kuungana na uzuri wa asili kutoka kimo cha juu.

Somo nilolipenda zaidi shuleni lilikuwa geografia kwa sababu lilinifungua macho kuelewa jinsi mifumo ya hasili ya dunia inavyofanya kazi na njinsi tamaduni mbali mbali zinavyoingiliana na mazingira yao huku ni kifurahia sana kuchora ramani na kusoma kuhusu safari ya wavumbuzi zilizobadirisha historia ya wanadamu.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni wali wa nazi uliopikwa kwa ustadi na kuandaliwa kwa maharade ya nazi au samaki wa kukaanga Kwa sababu ni mulo mwenye unguvu na viirutubisho Unaonipa nishati ya kutosha kuendelea na majukumu yangu ya siku huku nikifuraia latha yake tamu na asili inayo kumbuka mpishi ya nyubani yenye upendo.

Mimi hupenda zaidi kununua vitabu vya kujiendeleza na vifaa vipya vya kitekinolojia kwa sababu vinanipa fursa ya kupata maarifa mapya na zana za kisasa zinazo raishisha kazi yangu huku ni kifurahia uwekezaji huo unaoniniwezesha kuwa na ufanisi mkubwa zaidi na kuenda na wakati katika ulimwengu huu wa kidijitali.

Wakikisha na kamilisha kazi kwa wakati wa kutengeneza orada ya vipaumbela kila usubui na kutenga muda malumu kwa kila jukumu bila usumbufu. Hukuri kitumia zana za kijitutali, nikumbusha mudawa amusha iliku kakikisha kila atuwa inatekelezo kofanisi na kurohusu mudawa kutosha kufanya marekibisha ya amusha kabla ya kuwasiliisha.

Mimi hupenda kufuatilia zaidi timu ya Manchester United kwa sababu ina historia ndefu ya kusisimua ya mafanikio na uwezo mkubwa wa kulea vipaji vya vijana Huku ni kivutiwa na ari yao ya kupambana hadi dakika za mwisho inayothihirisha roho ya ushindi na umoja inayovutia mamiloni ya mashabiki kote duniani.

Mi hushugulikia udhaifu wangu kazini kwa kuutambua kwa wazi nakisha kutafuta mafunzo au ushauri kutoka kwa mwenzangu alio. Bobea katika maeneo hayo huku niki fanya mazoezi ya kila siku na kuomba maombi ya mara kwa mara ilikugeuza mapungufu yangu kuwa ujuzi imara utakao nisaidia kutoa mchango bora zaidi kwa timu na kampuni kwa ujumla.

Mtu anaye nifundisha jambo muhimu zaidi kila mtaalamu na mshauri ninayekutana naye ambaye ana uzoevu wa vitengo katika maisha kwa sababu maarifa yao yanatokana na matukio halisi na changamoto wa lizo shinda huku nikijifunza pia kupitia maandishi ya watu wenye fikra tunduizi yanayochachia uwezo wangu wa kuchambua mambo kwa kina na hekima.

Mimi huvutiwa zaidi na muziki wa afrobeat na jazz ya kitambo kwa sababu miondoko yaki ya kuvutia na ala za muziki zenye sauti ya asili hunipa utulivu kwa akili na kuchotia ubonifu wangu huku nikifurahia jinsi mashairi ya nyimbo hizo yanavyoelezea hadithi za kweli za maisha na utamaduni.

Mimi huzi penda sana isabati kusubabu niluga ya ulimuengu ina wasaidia kutatua matatizo magumo kwa mantiki na usahihi. Uku nikebutiwa naginsi formula na kanunizake zinaweweza kuweleza kila kitu kwa zia mienedo ya sahari angani hadi mifumo ya kigititali, tunayutimia kila siku katika maishayetu ya kisasa.

Ninausiano imara wakaribu sana na wazee wangu unaojengwa juu ya misingi ya heshima upendo na shukremi za dhati kwani mimi huona kila mazungumzo nao kama fulsa ya kuchota hekima na busara ambazo haziwezi kupatikana kwenye vitabu huku nikijitahidi kuwa msaada kwao kwahali na mali kama njia ya kurudisha fadhila kwa malezi ya miongozo walionipa tangu utotoni.

Mimi upanga kazi zangu kwa kutumia mfumo wa kipa umbele wa. Eitzi hawa, unao nisaidia kutofautisha kati ya majukumu ya haraka na yale ya muhimu. Hukuni kigawa sikuyangu katika vipindi maluum vya kazi zito asubui wakati akili yangu ikiwa imechangamka zaidi na kutumia kalenda ya kidijitali, kufuatilia miyadi na muda wa mwisho wa kila mradi.

Tabia ni nayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu na unyekevu kwasababu watu wenye sifa hizi hujenga mazingira ya kuaminiana na ushirikiano wa dhati huku ni kivutiwa na jisi wanavyoweza kukubali makosa yao na kujifunza kutoka kwa wengine bila kujali vyeo au nafasi zao katika jamii.

Mimi huanza mradi mpya wakazi kwa kufanya utafiti wakina iliku elewa malengo makuu na matokeo yanayo tarajiwa huku nikianikisha rasi mali zinazo itajika na kuunda mpango mkakati wa hatua kwa hatua unaponipa muongozo wa wazi wanamna wa kutekeleza kila kipengele kwa ufanisi na usahii tangu siku ya kwanza.

Mimi hupendelea zaidi upepo wa asili wa barabarani au wa miti kwa sababu unaleta hali ya upya na mzunguko wa ya hewa safi unaochangamisha mwili na akili huku ni kufurahia sauti tulivu ya majani ya nayocheza yanayopunguza msongo wa mawazo na kunipa hisia ya kuwa karibu na mazingira asilia tofauti na baridi ya kutengenezwa na esi.

Mimi hulala kwa masaa saba hadi nane kila siku kwa sababu muda huo unatosha kabisa kui ruhusu akili yangu kupumuzika na mwili kujirekebesha huku nikifurahia jinsi kupata usingizi mnono kunavyo nifanya ni amke nikiwa na nguvu mpya umakini mpya na mhemuko chanya wa kukabiliana na changamoto za siku inayofuata.

Mimi hupenda zaidi filamu za kusisimua na zaki sayansi na makala za kihistoria kwa sababu filamu hizo upanua upeo wangu wakufikiria kuhusu maendeleo ya baadaye ya binadamu huku makala zikinitoa kwenye uwasilia wa sasa na kunifundisha masomo muhimu kutoka kwa waliopita hali inayojenga mchanganyiko mzuri wa burudani na elimu ya kina.

Mimi hupenda kukaa mahali penye kivuli cha miti huku ni kinywa maji mengi ya baridi au juisi ya matunda ya asili kwa sababu hali hiyo unisadia kuupa mwili wangu baridi na kuzuia uchovu unaotokana na joto huku ni kitumia muda huo kusoma kitabu au kutafakari kwa utulivu mpaka pale hali ya hewa inapopoa.

Mimihushugulikia kazi ya dharura kwa kutathmini kwanza uzito wa dharura hiyo na nahakikisha kusimamisha kwa mda majukumu ya siyo ya lazima ilikuelekeza nguvu zangu zote kwenye ufumbizi wa haraka huku nikidumisha tulivu wa akili na mawasiliano ya wazi na wadau wote ili kuakikisha tatizo linatatuliwa kwa usahihi.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuzungumza na kuelewa lugha zote za ulimwengu kwa ufasaha kwa sababu hiyo ingenirusu kuwasiliana na kila binadamu bila kikwazo cha lugha kujifunza tamaduni tofauti moja kwa moja kutoka kwa mwe kwa wenyeji na kueneza maarifa na amani kwa kila jamii kwa namna inayozingatia mazingira na hisia zao halisi.

Mimi hupendelea zaidi kutumia kusafiri wa treni ya kisasa au umeme au baiskeli kwa sababu treni huniruhusu kusoma au kufanya kazi kwa utulivu wakati ni kisafiri kwa kasi bila kero za msongamana wa magari huku kutumia baiskeli kwa umbali mfupi kukinipa fursa ya kufanya mazoezi ya mwili.

Mjiwangu wakuzaliwa ni mahali ambapo milima na nakijani kibichi inakumbatiwana na mawingu ya asubui na mitaa yake imejaa harufu nzuri ya kahawa ya kienyeji iliopikwa mitaani ambapo kila jirani anajuwa jina la mwenzake na adithi za kale zinasimuliuwa na wazee chini yamti mikubwa ya miembe wakati wajuwa la jioni.